Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Kitu nachopenda kufanya na marafiki zangu ni kubadilishana mawazo, fikra, zamaisha, pia ni kusaidiana endapo kuna mmoja wetu haja ameshindwa kutimiza jambo fulani kwa iyo ni kitu ambacho napenda napokaa na marafiki zangu.

Je, unapenda muziki wa jadi? Ndio napenda muziki wa jadi kwa sababu unadumisha tamaduni na mila zetu. Pia muziki wa jadi ni pendwa kwa jamii nyingi za kiafrika kwa sababu zina ni muziki ambao unatukutanisha pamoja. Kama wanakijiji au wanajamii fulani.

Jee, unatumia video kwa mwasiliano ndio natumia video kwa mwasiliano kupitia mitandao ya kijamii kama vile whatsapp pamoja na google inaitwa google meet.

Je, unapenda kujifunza historia? Ndiyo napenda kujifunza historia haswa historia ya nchi yangu. Pia napenda kujifunza na historia za nchi ya magharibi. Iri kujua nini kilitokea na kili perekea nini paka kikatokea icho kitu.

Nini kinacho kupamotisha kazini? Kitu kinachonipa motisha kazini na katika kazi ni kufanya kazi na watu, vizuri, na kuwa na furaa. Pia kitu kinachonipa motisha kazini, ni kujituma katika kazi.

Ruga gani ungependa kujifunza. Ruga ambao ningependa kujifunza ni ruga kifaransa. Na kichina kwa sababu ni ruga ambazo nazipenda. Pia kichina ni ruga ambayo inasaidia kukutana na watu katika masoko ya biyashara. Lakini kifaransa ni ruga ambayo naipenda kwa sababu ni imeanza kujifunza tangia zamani.

Je unapenda mauwa. Ndiyo napenda mauwa kwa sababu mauwa Ufanya Mandhari kuvutia. Ufanya maeneo kuonekana mazuri zaidi. Ni yenye kuleta mvuto kwa sababu ya mauwa. Na mauwa ni mimea ambayo inavutia pia wadudu kama vile nyuki na wengineo.